Kwa kawaida mimi hutumia nenosiri ndiru ulinalojumwisha hirufi kubwa Hirufi ndogo na mbari na mashada Hii ni kwa sababu nenosiri fupi aule njina mbari raisi kama moja mbili tatu tano nne ni raisi kubashiri na kutumika na watu nenosiri langu linajumwisha mchanga nyiko wa alama Hii inafanya nenosiri kuangumu kubashiri na kuzuhia ushambuliaji wangovu Mimi uchukua tahathari ya kuepuka kutumia nenosiri lenye maana kama vile jinalango utarea kuzaliwa Nenosiri kama hili linakuwa raisi kubashiri kwa kutumia mbinu za kijanja Badala ya kemimi utumia nenosiri lisilo na maana lakini linaula waindana na kanuni yangu na mchanganyiko wahirufu na nambari. Kwa sababu nivigumu kukumbuka nenosiri za kila akounti, mimi utumia programu za usimamizi wa nenosiri. Hizi programu utunza nenosiri yangu kwa usalama na kuziweka kwenye gala la ki digitali ambalo linaitaji nenosiri kutu kuingia. Programu hizi pia zinanisaidia kuunda nenosiri ngumu na kuhurahisi. Mimi nabadilisha nenosiri yangu mara kwa mara hasa ikiwa ninaisi kuwa kuna hatari ya usalama. Hii inahakikisha kwa muda wa matumizi wanenosiri hauzidi na kwa hivyo inaondoa hatari ya mtu mwingine kutumia nenosiri langu kwa kusudi baya. Kama nilivyo sema awali, mimi ujukuata hatari ya kuepuka nenosiri rahisi. Hii inajumuisha kuwepuka kutumia nenosiri la kawaida au ambalo linamashahada raisi. Hii inahakikisha kuwa hakuna mtu anaeza kubashiri nenosiri lako kiraisi. Napenda kulinda nenosiri yangu kutoka kwa watu wengine kwa kuwakikisha kuwa sijashiriki nenosiri langu na mtu mingine. Hii inani husisha kuifathi neno siri kwenye mahali salama na kuepuka kushirikiana neno siri hata na watu wakaribu.

Moja ya mafunzo ningeweza kupenda ni mafunzo ya uongozi na usimamizi wa timu Hii itaniwezesha kuwa na uwezo mzuri wa kuongoza na kusimamia miradi na timu mbali mbali kazini Mafunzo haya yange niwezesha kukuza ufanisi wa timu kutatua migogoro kwa ufanisi na kuakikisha kuwa wafanyi kazi wanapata motisha na mfumo bora wa kazi Hii pia ingeongeza mwelekeo wangu wa kufanya maamuzi kwa haraka na kwa umakini. Mafunzo ya teknolojia ni muhimu kwa sababu maendeleo ya kiteknolojia ya nabadilisha sana misingi ya kazi. Mimi ningependa kupata mafunzo ya programu kama za kompyuta kama vile powerpoint za usimamizi wa mradi. Mafunzo haya yange nisaidia kuboresha uwezo wangu wa kuchakata data, kufanya uchambuzi wa kina na kutoa mawasilisho bora kwa wateja au timu. Hii ingesaidia kuwa na ufanisi zaidi katika shugli za kazi za kila siku. Mafunzo ya usimamizi wa muda ni jambo lingile ningeweza kupenda katika mazingira ya kazi yenye shinikizo la muda ni muhimu kujua jinsi ya kupanga majukumu na kuakikisha kuwa kazi zinamalizika kwa mudaji unaofaa Mafunzo haya yangeniwezesha kupanga vipaumbele vyangu na kusimamia ratiba ya kazi bila kupoteza muda Hii inasaidia kuwa na ufanisi wajuu na kuepuka kuzunguka kwenye kazi zisizo na umuhimu Kwa upande mwingine, ningependa kupata mafunzo ya utekelezaji wa miradi Hii itaniwezesha kusimamia miradi kwa ufanisi na kuakikisha kuwa miradi inakamilika kwa wakati na kwa ubora wajuu Mafunzo haya yangenisaidia kupanga, kutekeleza na kufuata matokeo ya mradi Jambo ambalo ni muhimu kwa maendeleo ya kampuni na kuleta mabadiliko chanya. Ningependa pia kupata mafunzo ya afya na usalama kazini. Hii ni muhimu kwa kulinda afya ya wafanya kazi na kuhakikisha mazingira salama ya kazi. Mafunzo haya yangeniwezesha kuelewa jinsi ya kuepuka hatari kazini, kushugulikia tharura na kuhakikisha kuwa wafanya kazi, wanafanya kazi katika mazingira salama.

Mmoja wa maeneo mazuri nilio kwenda ni ziwa Victoria. Ziwa hili ni kubwa na linavutia kwa mandhari ya asili na maisha ya wanyama. Nilitembelea maeneo ya muanza na entebebe ambapo niliona mazingira mazuri ya ziwa na maeneo ya kivutio kama visiwa vya rubondo. Nilifurahi kuona utamaduni wa uvivu na maisha ya wavuvi katika maeneo haya. Pia hali ya hanga na maji ya ziwa yalio nitengenezea hali ya amani na utulivu. Safari nyingine mzuri niliofanya ilikuwa mlimani kilimanjaro hii ni moja ya sehemu bora za utalii wakipeke Afrika nilipofika kwenye mlima hu mrefu nilijivunia kuona manthari ya kupendeza ya milima na vijiji vya karibu nilipanda mlima kilimanjaro hadi kibo na ni changamoto kubwa lakini ilileta furaha na mafanikio safari hii ilifanya niwe na mtazamo mpya wa maisha na kufurahi kwa mfanikio ya kufika kileleni. Mombasa pia ni moja ya maeneo mazuri nilio kuenda. Nilifurahi kuona pwani ya Mombasa na maeneo ya kihistoria kama Fort Jesus na Old Town. Nilijivunia kuona utamaduni wa kiswahili na maisha ya pwani. Na pia nilifurahi kuwa na muda wa kupumzika kwenye fukwe za diani. Mombasa inatoa mchanganyiko wakihistoria na burudani ya pwani ambayo ilinifanya nijivunie kutembelea sehemu hii. Safari nyingine nzuri niliokwenda ni Zanzibar ambapo nilitembelea fukwe na Nungwi na Stone Town. Zanzibar inatoa mandhari ya kuvutia ya pwani historia kipeke na utamaduni wa kihistoria. Nilifurahi kuwana majengo ya kihistoria sokoni za zamani na pia kujivunia utamaduni wa kihislamu katika mji wa Stone Town. Hii ilikuwa ni safari ya kupumzika na kujifuraisha kwa kuzunguka visiwa vya Zanzibar. Safari yangu nyingine ya kipeke ilikuwa Ngorongoro creta ambapo niliona mazingira ya asili na mbuga ya wanyama. Ngorongoro ni moja ya sehemu bora za kutembelea Afrika kwa ajili ya kuona wanyama waporini katika mazingira ya kipeke. Nilifurahi kuona tembo na simba wakitembea katika hifadhi hii ya wanyama na ni moja ya maeneo ambayo inatoa manthari ya ajabu.

Napenda kucheza na watoto kwa michezo ya uendeshaji kama vile kukimbia, kuruka au kupiga mpira. Hii inawafanya watoto kufurahi na pia inatufanya kudumisha afya nzuri kwa kufanya mazoezi. Watoto wanapokuwa na furaha, mimi pia napata furaha ya kipekee kwa kuwa na wao na kuona tabasamu zao wanoposhiriki michezo ya kimwili. Wakati mwingine, mimi hutumia michezo ya kidijitali au michezo ya meza kucheza na watoto. Hii ni njia nzuri ya kujifunza kwa furaha na kujenga ushirikiano na watoto. Michezo ya meza kama ludo au karata inatoa nafasi ya kupiga mbiu, kushindana na kufurahi pamoja. Hii inamfanya mtoto ajisikie kuwa na mshikamano na mzazi au mpendwa. Napenda pia kucheza na watoto nje kama vile kupanda miti kukimbia kwenye uwanja wa michezo au kupanda baiskeli. Hii inawafanya watoto kujiendeleza kimwili na kuwa na huzuni nzuri. Watoto wanapokuwa na furaha, mimi pia nina pata shida za kujifurahisha na kuwa na ufahamu zaidi kuhusu urafiki wa kipeke. Mimi pia napenda kutumia michezo kama njia ya kufundisha watoto. Kwa mfano, napenda kutumia michezo ya kujifunza namba au michezo ya alfabeti ili kusaidia watoto kujifunza kwa njia ya furaha. Hii ni njia nzuri ya kufundisha watoto kuhusu hesabu, herufi na maneno kwa njia ya michezo ya kipekee Mimi napenda kufurahi na kucheka na watoto Watoto wanajua jinsi ya kuleta furaha ya asili kwa kufanya vituko au michezo ya kufurahisha Napenda kuwaona jinsi wanavyotabasamu na kucheka kwa furaha ya dhati wanapofanya vituko vya kipekee Hii inanifanya niwe na utulivu wa kiakili na kupumzika kutoka kwa changamoto za kila siku. Kwa ujumla, napenda kujenga uhusiano mzuri na watoto kupitia michezo na muda wa pamoja. Watoto wanajivunia kushirikiana na wazazi au watu wa karibu katika michezo. Hii na hii husaidia kujenga uhusiano wa kipekee. Kucheza na watoto hufanya kuwa na mshikamano na upendo wa familia.

Nakumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili alie julikana kwa jina labia amina. Halikuwa na mbinu nzuri ya kufundisha na haliweza kutufanya tuwe na upendo kwa kiswahili. Haliweka juhudi kubwa katika kufundisha sarufi, muhathara na utunzi wa mashairi. Alikuwa na mtindo wakufundisha wakipekee ambapo aliweka mitihani ya kawaida ili kutufundisha mbinu bora, zauwandishi na kufikiri kwa kina Aliweza kufanya kiswahili kuwa raisi na kuleta furaha ya kujifunza katika darasa Kupande mwingine napenda kukumbuka mwalimu wangu wa hisabati alietwa mzee Joseph. Halikuwa ni mtu mwenye subira na mwanafunzi wa kujitolea. Halikuwa na mbinu ya kuvutia ya kufundisha hesabu ngumu kwanjia raisi. Kila alipo tufundisha hisabati, halionyesha kuchora michoro na mfano awazi. Ili tuweze kuelewa vizuri. Haliweka shinikizo kidogo juu ya makosa yetu. Badala yake halijikita kwenye kusaidia sisi kujifunza na kuwa bora. Haliweza kuboresha ufanisi wangu wa hisabati na halikuwa mfano mzuri wa mwalimu anaye pendwa na wanafunzi. Kwa upande mwingine, nakumbuka pia mwalimu wangu wa michezo mbwana kazi. Halikuwa na mapenzi makubwa na michezo na halitufundisha kuwa na mshikamano na ufanisi katika michezo. Haliweza kuleta hisia za ushindano na hali tuanyesha kuwa kushirikiana ni muhimu katika maisha na michezo. Hali tufundisha kuwa ushindi wa kweli haupatikani tu kwa mafanikio binafsi mbali kwa kushirikiana na wenzetu Haliweza kufanya michezo kuwa ya furaha na hali marisha viongozi wa timu Mwalimu mwingine ambaye nilikumbuka ni bisara ambaye alikuwa ni mwalimu wa sanaa Halikuwa na upendo mkubwa kwa sanaa na halituonyesha kuwa ubunifu ni muhimu sana katika maisha. Haliweza kufundisha mbinu za uchoraji, michoro na sanaa ya kisasa kwanjia ya kujenga ubunifu wa kipekee. Haliweza kutufanya tufikiri kwanjia ya sanaa na kuonyesha kuwa sana ni nyanja muhimu ya kuonyesha hisia. Alijivunia michoro yetu na alionyesha kuwa sanaa inanguvu kupo ya mawasiliano.

Nimekuwa na ndege wa kufugwa nyumbani na ndege wa kipekea ambae ni papai ndege huyu anapenda kula mbegu za alizeti na kupenda kukaa kwenye matawi kupenda sana kupiga kelele za furaha na kuruka kwa furaha ndani ya nyumba yetu ndege huu anapenda kushirikiana na watu na inafurahisha kuwona jinsi anavyo furahi kila anapokuwa na watu wa familia karibu yake Kwa upande mwingine, mimi pia napenda kuwa na ndege wa kufugwa kwa burudani kama ndege wa kipepeo. Hizi ndege ni nzuri kwa sababu wanarangi nzuri za manyoya naupenda sana kuruka. Waho hutuo furaha ya kuona na pia usaidia katika usafi wa mazingira. Kwa kula watudu watogo kwenye mazingira yetu ni vizuri kuwa na ndege hawa kwa sababu wanatoa furaha kwa watoto na kufanya mazingira ya nyumbani kuwa ya asili. Mimi napenda sana kuwa na ndege wakufugwa kama sehemu ya muda wa familia. Matoto wangu wanapenda sana kuchunga ndege na kuwa na michezo ya pamoja na wao. Hii inasaidia kuwa na muda mzuri wa familia na inajenga mshikamano wa familia. Ndege hawa ni rafiki wa familia na wanatoa furaha ya kipeke kwa watoto. Hasa wanaposhirikiana nao katika kutunza ndege na kupata usiano mzuri wa wanyama wa familia. Pia, ndege wakufugwa nyumbani unaweza kuwanafaida kwa mazingira. Kwa mfano, ndege waina ya kokte usaidia kupunguza kelele na kuleta hali ya utulivu. Watoto wanapokuwa na ndege wakufugwa. Unajifunza kumheshimu mnyama na kujua jinsi ya kutunza wanyama wakifamilia ndege hawa utoa faida kubwa kwa familia kwa kuwa na muda, wafuraha na kufanya nyumba kuwa na mantari ya asili Napenda pia kumtaja usafi wa ndege wakufugwa wao wanahitaji angalia mazingira yao kama vile tundu zao zakuruka na vikapu vyakulia chakula Wanafakuwa na mazingira safi na kuwa na usafi wa mifugo Tunapo kuwanandegia hawa kufugwa ni muhimu kuwana muda wa kila siku wakutunza na kusafisha makazi yao ilikuwa kikisha kuwa wapo katika halibora.